Huwa siendi maktaba lakini huenda nikawa nina mpango wa kuenda maktaba. Sijawi kupata nafasi ya kuenda maktaba. Labda kama nishawi kuenda sina kumbukumbu, nilipokuwa mdogo uko nyuma. Lakini sina matumizi sana ya maktaba kwa sababu siku hizi teknolojia yamerahisisha vitu vingi ambavyo vitaji tunaweza kuvipata kimitandao. Lakini kama kuna vitu vya siri ambavyo viko maktaba bado sijapata wasaa wa kuweza kwenda kutafuta hizo siri ambazo ziko maktaba na huwa siendi makatba na sina utaratibu huo.

Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni kuwa na utu, kujua thamani ya kila mtu katika mchango wa mawazo na utendaji. Kuwa na imani ya kimungu, kuwa na upendo wa dhati kwa kila mmoja. Kujua namna ya kusimamia haki na kuwa na haki kabla ya kugawa haki au kuzungumzia haki mbele ya watu wengine.